Napenda kuwatia moyo wenzangu kwa njia mbali mbali kwanza kusikiliza kuwapa nafasi ya kueleza hisia zao bila kuhukumiwa pili kuhimiza kusema maneno ya motisha au wa kuwakumbusha uwezo wao wanaogozi tatu kushirikiana kusaidia pale wanapohitaji msaada au ushauri nne, kusherehekea mafanikio yao. Hata madogo madogo, kusherehekea kuna wapa moyo na kuonyesha kubwa kazi yao itathaminiwa. Tano, kutoa mfano mzuri kufanya kazi kwa bidii na kwa heshima kunawaambia kwa vitendo. Unawezavyo pia.